Wakati wa mapumziko, mimi upenda kutulia maali kwa kivuli. Na pia nachukua kinywaji yangu baridi. Naanza kuji, kuji, kuji, kuji, kuji, kuji, kuji, tengeneza polepole ka mvinyo. Na pia saa zingine naenda mahali kwa marafiki wangu natulia nao kidogo Yeah, na mara mingi pia naenda tu kwa shamba nalima hapo naangalia tu mboga. Naziangalia tu hapo na furahia kuziona nazinyunyuzia tu maji hiyo ndio sana sana nafanyaga ndio time yangu ya kupumzika.

Naoga marambili kwa siku, asubuhi, nikianza nikiamka, nikianza siku yangu na naoga. Na pia nikiwa kama siko kazini, naoga saana ane pia. Sasa kutoka hapo, naenda na lala. Sanasana napenda kuoga marambili kwa sababuya uchovu. Na pia kurefresh mwili. Juu inatumaa nisikie nikiwa nimeongezea mood mood imeongezeka. Na pia nasikia nikiwa na kitu inatunaita saik. Ubu nifu na pia joto ki dogo nasikia nimechanga mka. Sasa mimi huoga marambili kwa siku. Hiyo ndiyo masa matime yenye mi huoga marambili pekeeyake.